Mwili wangu mimi hupenda zaidi baridi, kwa sababu baridi inapokuwa, inanisaidia mwili usitoe maji zaidi ama mwili usitoke jasho jingi ambalo litafanya maji ya kaweze kupungua mwili, ni mimi hupenda mahali ambapo nipabaridi kabisa. Mwili wangu huwa unapenda mahali baridi, baridi, baridi, ambapo pepo unapunga pale maji pia napenda kunyo baridi.

Ndiyo miu upenda kutembea kwa migu kwa sababu ni pia ni badhi ya mazuezi ambao nita nakuwa nafanya kwa wingi. Kutembea kwa miguu jambo nzuri zaidi. Pia usaidia mwili ukaweze kutuo maji mengi yali ambao hayafai. Pia kipi unapata mpimuji unweza kupunguwa huza mafuta zaidi.